Naam mimi napenda kuwa mahala tulivu kwa sababu kuna faida nyingi muhimu maishani. Kwanza, mahali tulivu husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Hivyo, akili inakuwa na utulivu na mtu anahisi amani ya ndani. Pili, utulivu pia huongeza umakini na ufanisi. Hasa ninapojifunza kufanya kazi au kupanga malengo kwa sababu hakuna kelele za kukengeusha. Tatu, mahala tulivu huimarisha afya ya akili na mwili. Kwani hupunguza uchovu na mawazo na husaidia kupumzika vizuri. Ya nne ni kwamba mahala tulivu huongeza ubunifu na maamuzi bora kwa sababu mtu anapata muda wa kutafakari kwa kina. La mwisho ni kwamba mahala tulivu kunaleta amani, tija na maisha yenye uhuiano mzuri.

Naam, mimi hupenda kutembea msituni kwa sababu kutembea msituni kuna faida nyingi kwa afya ya mwili, akili na maisha kwa jumla. Kwanza, hunisaidia kuimarisha afya ya mwili. Kutembea kwangu yanamanufaa kwa sababu mazoezi yanaboresha mzunguko wa damu katika mwili yangu na huimarisha misuli na kusaidia kudhibiti uzito wa mwili. Pia kutembea msituni hunituliza akili na kupunguza msongo wa mawazo mazingira ya asili hewa safi na sauti za ndege yausaidia kupunguza wasiwasi, huzuni na uchovu wa mawazo. Na hii huongeza amani ya moyo na furaha mwisho kabisa nikwamba kutembea msituni unachangia afya ya mwi ya kijamii na kihisia. Ninaweza kutembea na marafiki au familia, kujenga mahusiano mazuri au kutembea peke yangu na kujitafakari. Kwa jumla kutembea msituni ni njia rahisi lakini yenye manufaa makubwa yakuboresha afya ya mwili.